Hujambo, naweza kusema kwamba kwa miaka ya awali nilikuwa nashiriki michezo kama vile kandanda lakini kwa sababu ya labda umri japo kuwa si kwa kiwango kikubwa na mambo mengine labda ya kikazi na shughuli nyinginezo imekuwa nadra sana kushiriki katika mchezo ila napenda kutazama mchezo muda kwa muda ama mara kwa mara hususan kandanda, riadha kwa kiwango fulani na hata ndondi pia kwa hivyo naweza kusema katika kujibu swali hili naweza kusema kwamba mimi natazama michezo kuliko jinsi ninavyocheza.